Mimi hukagua na kungoja barua pepe zangu mara kadhaa kwa siku kwani hii inanisaidia kuendelea kuwa na habari mpya na kujibu maombi ya wateja au marafiki kwa wakati unaofaa bila kuchelewa hata hivyo, mimi hupenda kupanga nyakati maalumu za kufanya hivyo ili nisisumbuliwe na milio ya ujumbe kila dakika jambo linalo niruhusu kutumia hekima ya kusikiliza zaidi na kufanya kazi kwa umakini mkubwa ninapokua kwenye majukumu mengine kwa kuandika vipaumbele vyangu kwa mkono na kisha kukagua barua pepe kwa mpangilio, ninahakikisha kuwa kila ujumbe unapata majibu ya unyenyekevu na yenye tija kama sehemu ya utamaduni wangu wa kuthamini mawasiliano thabiti.

Mimi huwa nangoja barua pepe mara kadhaa kwa siku. Kwani kupitia sanduku langu la barua, mimi hupokea taarifa muhimu kama vile misimbo ya uthipitisho wa benki, risiti ya malipo ya ardhi, na hata mialiko ya mikutano ya kiteknolojia inawezesha kujiendeleza kitaalum. Kwangu mimi, bila barua pepe ni daraja ya mwisho, linalounganisha na fursa mpya na huduma muhimu. Hivyo, kukagua mara kwa mara, hunifanya niwe na habari za hivi punde na naweza kujibu majukumu yangu kwa wakati bila kuchelewa.

Mandhari mazuri zaidi niliowahi kuyaona ni yale ya ukingo wa bahari kule Mombasa wakati wa machweo. Ambapo anga hugeuka kuwa mchanganyiko wa rangi ya samawati na dhahabu huku mawimbi yakigonga miamba kwa utulivu. Kwangu mimi mandhari haya yalikuwa kielelezo cha amani ya kweli. Yalinifanya ninyamaze na kusikiliza sauti ya asili tu. Huku nikihisi unyenyekevu mkubwa mbele ya urembo huo wa uumbaji ile hali ya kuwa na hewa tulivu na harufu ya chumvi ya bahari. Vilinipa msukumo wa kuketi na kuandika kwa mkono katika shajara yangu nikijaribu kunasa kila hisia wakati huo ili niweze kuikumbuka daima kama sehemu ya hekima niliojifunza kuhusu uzuri wa dunia.